Unaweka neno siri. Salama vipi. Ningesema kuwa ninaweka neno siri salama kwa kuhakikisha linakuwa refu na gumu kusikia. Nachanganya herufi kubwa na ndogo, namba na alama maalumu. Pia sipendi kutumia neno siri moja kwa kila akaunti kwa sababu kila huduma huwa na hakikisha kuwa ikona neno siri lake. Na pia huwa siandiki neno siri ovyo wala kushirikisha mtu yeyote wakati na tumia neno siri langu na nikihisi kuna hatari huwa nabadilisha neno siri langu mara moja. Kwa hivyo kukufanya hivyo kuwa najilinda na kulinda taarifa zangu binafsi. Kwa hivyo kuhakikisha kuwa hakuna mtu yeyote ako na neno siri langu isipokuwa mimi.